Mimi ni mtenda kazi, napenda kuwenda kuhatika ofisi, kufanya kazi zangu na kupanga kazi zangu. Ofisi ambayo ninaitambua ni mahali ambapo nimeajiriwa mimi pahali ambapo nafanya vitu kama vile videography vitu kama content creation, ni mahali ambapo tunapatana na wenzangu.

Binti, mimi sina binti. Mimi nina dama dada zangu. Binti ni mtu ambaye ni daughter kwa kizungu, almaarufu. Binti ni mtu mzuri sana. Ni mtu ambaye anasaidia katika kazi zake. Binti.

Nisaidie, usaidizi ambao ni wa kweli unatoka kutoka katika mwenyezi mungu. Mungu muumba, mola yeye ndiye ata kusaidia na chochote kile unacho omba. Binadamu hawezi kusaidia bila kuwa na unarudisha marejesho hawezi.

Tunasemanga imara daima. Daima ni kuwa mtu mshupavu, mkakamavu, mtu ambaye anasimama na mambo ambaye anasema. Daima imara ni jambo la ambalo kusema kuamba unasmama na jambo unalosema daima.

Hakikisho ni kitu cha maana kounyesha kwamba uko shupavu. Kwa hakika na kuwamini kwamba jambo ambalo nataka kulifanya nitalifanya katika jina la yesu. Kwa hakika jambo nitafanya. Kwa hakika ni kweli.

Hata sasa nasema, hata wakati huu nasema, kusema ni ni kitu cha maana sana kwa sababu inaonyesha kwamba inaashiria kwamba unamuonekano na unaweza kuwasiliana na wenzako. Sema, mimi nasema na wewe, nasema nanyi cha maana sana.

Uwa tunasema moja, mbili, tatu, nne. Kwa hivyo mbili ni vitu viwili. Ni vitu ambavyo huja pamoja. Kama vile mapacha, mapacha ni wawili. Mbili inaatumika wapi tumbili. Mbili ni neno tu.

Kusini ni mwelekeo. Mwelekeo ambapo unaeleza ambapo unakoenda katika dunia. Kinyume chake ni kaskazini. Na hii ni moja ya zile maelekeo makuu ya dira. Kwa hivyo mwelekeo mmoja ni yule kusini mwa nchi ya.

Ndugu ni mtu ambaye uliezaliwa na yeye na pia ndugu anaeza kuwa mtu ambaye mnaheshimiana mumependana ni rafiki. Ndugu ni mtu ambaye anakusaidia wakati ambapo unajambo linalo kusumbua ama tatizo. Ndugu ni kitu kama hilo.

Kusakinisha ni kuweka kitu ama kufunga kitu kama vile apu au programu au kitu ambacho kinawezesha kuendeleza kama vile programu katika simu au kompyuta. Kama vile naweza kusakinisha apu kama vile canva katika simu yangu.

Chai, mimi nikiamka kila asubuhi napenda kunywa chai. Chai hutokani na majani chai, ambayo huwekwa katika maziwa yalio chemuka. Kwa hivyo ndiyo kunywa chai ya asubuhi, chai jioni, ama chai wakati ule ambapo, unaitaji kuamusha kinywa. Kitu cha maana sana.

Oktober ni mwezi mmoja katika yale mwezi ambayo yako katika mwaka. Oktober ni mwezi wa kumi kutoka kwa januari. Oktober ni mwezi ambayo kuna, kuna, nini, hakuna kiangazi. Kuna msimu wa mvua kidogo.

Duka ambalo, duka ni mahali ambapo unauza na kununua kitu chochote. Duka hupatikana katika soko, duka ni ndogo ya soko. Duka ni ambapo unaeza kununua kitu unachotaka. Duka, kama we ni mwanabiashara, unaweka duka yako.

Meza ni kifaa katika nyumba. Meza ni kitu ambacho ni chombo ambacho unawekelea vitu kama vile chakula, unawekelea mandhari, unawekelea vitu kama maua, vitu vya kupamba, nyumba, ama ambapo unafanyia kazi zako kama mimi hufanyia kazi zangu katika meza ninawekelea computer.

Uwanja wa ndege ambao na ufahamu ni uwanja kama vile JKI Jomo Kenyata International Airport. Uwanja ni ambapo ndege hutua ama kung'oka ama kuweza kupaa. Ndege ni kitu kama hicho. Uwanja wa ndegi.

Huwa tunasema sikio la kufa, halina dawa. Sikio inaezakuwa ni kusikiza. Watu wakiongea, wewe unakua, unamakinika, unaskiza. Ama sikio ni kiungo cha mwili, kilicho katika kichwa. Chakufanya wewe huwezi kusikia.

Mume hutokana kwa mwanaume. Mume ni kama vile bwana. Mume ni mtu ambaye amemuoa msichana katika ndoa. Kwa hivo bibi yake atamwita. Mume. Mume wangu. Mume wangu amefika nyumbani. Mume wangu atawajiri atawasili.

Saladi ama salad, saladi hutokana na vitu kama vile matunda na vitu kama mboga kama vile, cabbage, spinach, karati na vitu kama vile, kuweza kuwekwa pamoja na chakula ambapo unakula.

Sekta ni kipande, ni kipande fulani katika kazi, kinacho jumuhisha watu katika kitengo fulani katika kazi, kama vile ni sekta ya teknolojia katika kazini, kujumisha watu katika ubunifu ilikuwatenga na watu wengine kufanya kazi yao.

Tutaonana baadaye, hata kuna wimbo ambao unasema tutaonana baadaye kusema kwamba kwa sasa wacha niende zangu, kwa sasa wacha nifanye shughuli zangu lakini nikirudi, tutaweza kuwasiliana, tutaonana ana kwa ana, ama moja kwa moja tutaweza kuongea.

Kuku ni mnyama ni ndege. Kuku ni ndege. Ndege ambaye huweza haburuki kwa sababu ni mzito. Kuku ni mnyama ambaye watu wanamkula katika boma zao ni chakula katika familia nyingi kuku.

Koti ni aina ya nguo ambayo huendana na suruali ama kaptula. Koti kuna aina mingi za koti, koti huendana katika suti na koti huweza kufanya upate joto katika mwili ama koti naweza kuwa ile koti ya kuzuia mvua.

Mimi napenda kula, kula chakula chochote kile. Mimi sina shida na chakula chochote kula ni kula ni kufanya, ni kitendo ambacho kinakuwezesha, kukula, kuchukua chakula na kuweka katika mdomo na huleta afya mola.

Ukitaka ni changanue, unaniambia kwamba nivunja vunje mambo. Katika vipengele ni ili niweze kueleza kwa kina. Siyo kusema juujuu ni kueleza kwa undani. Ili watu waelewe. Kama vile kuwaeleza, kuwaeleza kitu ambacho hawa kielewe vizuri na wachanganulia.

Hio ni nafasi ambayo unapewa. Inaeza kuwa ni katika kazi. Kuweza kumakinika. Fursa ambayo unapewa kitu ambacho umepewa ruhusa kuendelea ili kufanya. Fursa ya kufanya jambo fulani officially. Fursa ndio hilo sasa.

Kichwa ni kiungo cha mwili ambacho kinaweza kukuongoza mwili. Kichwa kina akili, macho, kina masikio, kina mdomo. Kwa hivyo viungo vile vya maana, vina vyofanya kukua na sense ni inaonekanaa katika kichwa.

Hivi karibuni ni kusema jambo ambalo tunaritarajia wakati ambao sio mbali sana. Kwa hivo ni wakati wa hivi sasa ama karibu sana na hivi karibuni. Hivi karibuni jambo ambalo tunalitarajia wakati mfupi unao kuja.

Kutazama, ni kutumia macho yako, kuweza kuangalia, kuweza kuona kinachoendelea na kutafanua jambo hilo, tazama, ni kitu ambacho unamakinika ili kuangalia kwa macho na kuweza kueleza ni nini kinaendelea pale tazama.

Pilipili ni aina ya chakula ama pilipili ni aina ya matunda ama vegetables ni kali na huwa unawasha. Inawekwa kwa chakula kuongeza ladha ama kwa chakula kama vile nyama nyamachoma ili kuleta ladha kwa chakula kile.

Chini, chini, juu, upande, chini ni mwelekeo wa chini, chini, chini ya kitu, unezaeleza mtu kuna kitu fulani, chini ya, lazima kitu kiwe juu, ndio chini, iweze kanekua, mwelekezo wa chini, chini kwa chini.

Ni kuhakikisha, ingawa jambo halijafanyika, ni kuhakikisha kusimama na msimamo fulani na kusema kwamba ile ilitafanyika ama halitafanyika kamwe kwa kusisitiza kusizitiza kusema kwamba jambo litafanyika na kuna msimamo wako.

Mazungumzo ni maongeo katika kati ya watu wawili au zaidi. Katika mikutano, ilikuwa na mipango, ili kusikizana, ili kuwawiana, ili kuelewana. Mazungumzo ni kitu cha maana, ili kuendeleza jambo ambalo watu wanafanya.

Lala lala ni tendo cha kupumzika kwa pina peda damu lazima tulale ili tuweze kupomzika na tuwe fresh akili uweze kuwa freshi ili tuweze kuendelea na maisha kama kawaida lala lala jambo lamana sana katika mwili.

Fedha ama vile pesa. Fedha ni jambo ambalo linawezesha mambo kufanyika. Fedha ndizo zinahitajika wakati wakuendeleza jambo au mipango ambayo yakokatika kampuni ama ubinafsi pia.

Hamna shida ama hakuna shida. Hakuna jambo lolote ambalo ni tatizo. Mambo ni nywee, mambo ni safi, mambo yako salama kabisa. Hakuna matata. Kwa hivo unezasema hakuna matata. Shida utokea ambapo hauwezi fanya kitu. Lakini kama yanawezekana hamna shida.

Mafanikio ni kitu ambacho huwonekana wakati umejipanga, wakati ambapo umesimama kidete na jambo ambalo umelifanya. Kwa hivo mafanikio ni jambo liloweze kana kwa kutokana na mambo nao.

Bibi ni kinyume cha bwana. Bibi kuwa katika kiswahili kingine, huwa ni nyanya, ni mama ya mama yako. Lakini bibi mwengine pia katika community ama katika jamii zingine, bibi humaanisha mtu ambayo umeoa.

Hapo zamani, hapo kitambo, zamani, zamani za kale, zamani, zamani ni wakati ulio, hapo kitambo zaidi, zamani ni nukuu, ni nukuu ya wakati ambao ulipitwa kidogo.

Baridi, baridi, baridi ni kitu ambacho kina kufanya uhisi, uhisi ujishikanishe, kwa sababu ni unatokana na msimu ambao, unabaridi, shadidi, baridi, baridi ni kitu ambacho kina kuletea homa, usipovaa mavazi ambayo yanakuletea joto.

Nne ni nambari, nambari ya nne, nambari ambazo hutumiwa kunukuu au kueka mpango wa vitu. Nne kama vile mwezi wa nne, mwezi wa nne tunasema ni mei ni ni February ama kitu kama.

Ndio ni kuashiria kwamba unakubali, ndio unahakikisha kwamba jambo ni ukweli na unasahihisha kwamba umeamini ama umekubaliana na jambo hilo Ndio kinyume cha ndio ni hapana au la hasha, ndio ni kitu cha maana.

Moja ni kati ya vile vitu ambafio ni maneno ambayo ena tumika kunuku moja ni ya kwanza moja kama vile kitu kimoja kitu chapili moja inakinyume ingali moja tofauti ni mingi nezasema mingi.

Mimi hunywa maji subuhi ninapo amka maji huleta afya na maji pia yakiwa mengi yakifurika huleta maafa au mafuriko katika katika mahali ambapo yamefurika. Maji hutumika sana katika maisha ya binadamu kuosha nguo kuosha kufanya usafi.

Rudia tafadhali, sikua nimesikia, ama rudia kwa sababu wa ujafanya, ujasahihisha, ujafanya kikamilifu ambavyo inaitajika. Kurudia ni kufanya kitu mara ya pili, ili kiweze kuwa kamili, ama ili tuweze kuwakikisha kwamba kimefanyika. Rudia.

Mimi huandika, ingawa mimi napenda kuskiza sana kuliko kuandika. Kuandika kunukuu katika mkutano, kunukuu katika kitabu, kutumia penseli au kalamu ya rangi. Kuandika ni kitu kinachumika katika masomo pia.

Maziwa ni kitu kinatumika katika nyumbani. Maziwa hutokana na wanyama kama vile ng'ombe maziwa hutokana na mbuzi na maziwa pia hutoka katika mwanamke ambaye amezaa ili ni chakula cha mtoto maziwa ya ng'ombe watu hunywa maziwa ya ng'ombe.

Jumamosi ni siku ya saba katika kalenda ya kiswahili. Jumamosi ni siku ambayo hutumika na wengi kwa mapumziko ama siku ya kupatana katika kibiashara. Jumamosi ni hiyo siku ya mwisho pale katika juma.

Jitunze, jitunze ni neno la kusema kwa mba mtu anajipenda, ameweza kujizawadi ama pia kujitunza ni kujiangalia na kukuwa makini na mambo unayofanya afya ama vile kuto kukuangalia ili usipate kitu cha kinachoku.

Siku njema huonekana ambapo pesa hupatikana. Siku njema ni siku ambayo imekuwa ya furaha, ya mafanikio, tele. Siku ambayo mambo yameenda kulingana na mapenzi ya mungu wa mapenzi yako. Siku njema ni siku ambayo umefaulu.

Sasa ni kusema kwamba jambo lifanyike katika wakati huu sio kesho na sio siku nyingine ama wakati mwingine ni sasa sasa hivi. Sasa ni ama vile sasa ni salamu katika jamii zile za swahili. Kusema sasa nikopoa.

Kampuni ni kiwango kikuu kinacho jumuisha watu tofauti katika kazi. Kampuni huwa na watu tofauti ambao wanafanya majukumu yao ya kibinafsi kubuni ilikuwezesha kuwa na lengo moja ambalo ni kuweza kutengeneza pesa na mambo kama hayo.

Mjomba ni mtu ambaye ni ni kaka ya mama, mjomba ni kaka ya mama ya mtu, mjomba ni mtu ambaye tunamjua kama vile, huwa ni mtu mzuri, ni mtu kama baba yako tu, mjomba nina wajomba wengi sana.

Mkate hutokana na ngano, mkate huliwa, wakati wa mchana ama asubuhi wakati unakula chafstaftai. Ama unaula mkate wakati wa lunch wakati wa chakula, kwa hivyo kiamsha kinywa, mkate, na chai hupelekana vizuri sana.

Jibini hutumika kama chakula ama kipengele cha kipengele cha vyakula. Jibini hutokana na maziwa yaliyo sindikuwa na kuleta kitu ambacho kina kutumika katika vyakula. Ama unapata jibini katika soko soko.

Kesho ni neno la swahili lenye maana ya siku inayofuatia baada ya leo. Yani tomorrow kwa kiingereza. Linaishara wakati ujao, siku ijao, au siku ya kiama. Katika muktadha wakijamii tunasema.

Kiti kwa wingi tunasema viti ni kifaa cha samani ambacho watu hukalia. Kiti cha speaker katika bunge la Australia maa mingi huwa kina miguu minne. Iwe ama mambo kama hayo. Kiti ni kiti ambacho unakiona vile kilivyo unatengenezwa kwa.

Kofia ni aina ya nguo ambao huvaliwa kwenye kichwa. Aina za kofia mara mingi Afrika mashariki. Kofia ya Barakasia ni ya vitambaa na inao vitundu vingi vina vyotarisha na kufumwa na uzi warangi.

Januari ni mwezi wa januari ni mwezi wa kwanza katika kalenda ya jio jo Jogori ama Gregory jina lake limetokana na jina la mungu, thanos ama warumi. Kwa sababu ni jina mbalo linafaa katika mwezi.

Nikisema kwamba mshahara. Mshahara ni malipo ya fedha yaliyoyekwa kwa maalum ambayo mfanyi kazi hupewa na mwajiri wake. Mara nyingi kila mwezi kama fidia ya kazi, iliofanywa katika mwezi fulani ama katika muda fulani. Inaishara ujira au mshahara wakudumu.

Hasara katika lugha ya swahili ni neno linalomanisha upotezaji wa mali, fedha, faida au kitu cha thamana ama cha thamani. Mara nyingi katika muktatha wa biashara au uwekezaji ni kinyume cha faida. Faida ndio kinyume cha hasara.

Kahawa ni kinywaji kinachotengezwa kutokana na boni ambazo ni mbegu za boni. Kahawa ni kinywaji kinachoo zi kinachozidi kuenea duniani. Inafanya hakili kuchangamuka. Ina kufanya uchangamke ambapo ukiwa ume una uchovu. Kwa hivyo kinywa wakati wa asubui unafurahia.

Neno tano ina maana kuu kama number 5 ama 15 katika swahili. Ikifuata na nne na kutangulia sita swahili word. Pia kutumia kuonyesha wakati saa tano au kuashiria vitu vitano. Vitu vitano hiyo ni swahili word. Njia ya kiswahili.

Kuna kili umanisha, kuna kili au kutoa tena, naweza pia kuna kili kile mwalimu wako anasema katika daraza, katika kesi hii ufanya nakala inayofanana, lakini inaandika mawazo ya kimsingi.

Nahitaji namanisha kuwa unahitaji wa kitu, una uhitaji wa kitu fulani ili kutimiza lengo lako, kutatua tatizo au kuendelea na maisha. Ni hali ya kukosa kitu muhimu na kukitafuta. Kwa hali ya kutafuta kitu ambacho, ulikuwa una haja nacho.

Bustani ni eneo li li lo tengenezwa nje ya nyumba au jengo lingine kwa kupanda miti, majani na maua ya nayopendeza ili kupendezesha au kulifurahia wakati wa kupumzika. Kwa hivu bustani ni jambo hilo na mahususi kwa ajili ya kupanda au kutunza mimea maua mambo kama.

Mwana ni msemo wa swahili ambao hutumika kumaanisha mtoto anayeelewa mafunzo mwenye akili au anayefuata maadili na maelekeo ya wazazi wake vizuri. Kama vile mtoto mtiifu, mtu mwenye busara, msemwa mwana, mwana wa mwana, mara nyingi hutumika kusizitiza kuwa thamane ya mtoto haipo kwenye sura au mali, bali kwenye tabia na utu wake.

Jicho katika kiswahili kwa wingi ni macho, linamaana ya matumizi mbali mbali, kiungo cha mwili, uangalifu au ulinzi, uchunguzi wa kina na mambo kama hayo. Kwa hivo kwa kiungo cha mwili, tunasema ni sehemu ya mwili inayotumika kwa ajili ya kuona.

Meneja ama kwa wengi tunasema ma mameneja limetoholewa kutoka neno ki ya kingereza manager na linamaanisha mtu anayewajibika kusimamia, kuongoza au kuratibu shughuli za tahasisi katika kampuni au timu ya watu. Hilo ni kitu la kupanga, kazi yake ni kupanga rasilimali na mambo kama.

Bandika ni kitenzi cha swahili, chenye maana kuweka kitu mahali, kwa kushikiza, kukibana au kukifanya kishikane na kitu kingine. Inaweza kuwa ni mfano unaweza sema bandika plasta kwenye kidonda.

Neno haswa hutumika kwa lugha ya swahili kusisitiza jambo au kubainisha usahihi wa kitu fulani. Hutumika kuonyesha kuwa jambo fulani ndilo muhimu zaidi au ndilo linalolengwa kuliko mengine. Kama vile napenda matunda hasa machungwa.

Ni nomino inayotokana na kitenzi wasilisha. Inamanisha kitendo cha kutoa kuwasilisha au kuonyesha tarifa, mawazo au hoja mbele ya hadhira au mamlaka fulani. Katika mazingira ya kisasa, katika mwaka 2026,neno hili hutumika zaidi katika maeneo.

Treni ni chombo cha usafiri, kinachotembea juu ya reli. Ni huduma, ambayo hutumika katika UMMA, na ina maboresho makubwa katika muundo wa kiafrika. SGR hutumika pale Kenya ni treni ya maarufu sana katika Kenya.

Nimipango madhubutu na mbinu zinazopangwa kwa ustadi ili kufikia lengo fulani hasa katika mazingira au ushindani au rasilimali chache. Huu nimweleke wa muda mrefu au kampuni ili kupata faida na kuushinda wa shindani mambo kama hayo.

Karibu ni kama kusema, welcome. Ni neno lina maana ya matumizi mengi kulingana na muktatha. Katika mwaka fulani. Kama neno hili linabaki kuwa alama kuu ya ukarimu wa watu na katika njia tofauti, mahali tofauti.

Nyeusi ni kivumishi cha rangi kinachorejelea rangi ya giza kuu ama tunasema black ambayo hupatikana pale muanga unapo fyunzwa ama unapo potea kabisa na kitu bila kuakisiwa.

Badae ni kielelezi cha wakati, kinachomanisha wakati ujao. Iwe ni muda mfupi ujao au kipindi cha ambali zaidi. Hutumika kueleza jambo, linalofi, fanyika punde au baada ya muda mchache katika siku hiyo hiyo. Kama kwa mfano, nitakupigia simu badae jioni.

Tafuta ni kitenzi ni kitendo kitenzi katika Swahili ambacho kinamanisha kufanya jitihada za kupata kitu au mtu au tarifa fulani. Kitendo cha kutafuta kitu kilichopotea au kisicho julikana mahali kilipo.

Sikiliza ni kitenzi, cha kiswahili, kinacho maanisha kutega sikio ili kusikia sauti maelekezo au taarifa fulani kwa makini. Tofauti na sikia ambayo ni uwezo wa asili au kusikia sauti, sikiliza inahusisha utashi au umakini.